Ninashugulikia muda wangu kazini kwa kupanga ratiba yangu vizuri na kuweka vibao mbele wazi. Kila asubuhi, napitia majukumu yangu na kupanga kazi kulingana na umuhimu na muda uliopo. Ili niweze kujua kipi kitafanyika kwanza. Ninahakikisha kwamba ninatelekeza kazi ngumbu ama kazi ambazo zinahitaji umakini mkubwa mapema kabla ya kuchoka. Ninajitahidi kuepuka kupoteza muda kwa mambo ambayo si ya lazima kwa kujipanga kwa kupangia vipindi maalumu vya mapumziko. Ninahakikisha kwamba ninatelekeza kazi ngunbu ama kazi ambazo zinahitaji umakini mkubwa mapema kabla ya kuchoka.

Ninapendelea kuvaa ndevu na kuziacha ziwepo kwa sababu ninahisi zinaniongeza kujiamini na inanipa muonekano ambao ninapenda. Ndevu hunifanya nijisikie nipo huru kuwa mimi mwenyewe na pia naziona kama sehemu ya mtindo wangu binafsi. Ninazitunza na kuzisafisha huku nikizipanga vizuri ili zive nadhifu wakati wote jambo lilandolifanya nionekane nadhifu na mwenye kujijali.

Zawadi nzuri zaidi ambayo nimewahi kupokea ni baisikeli. Ilinifanya nijisikie furaha kubwa sana kwa sababu ilikuwa zawadi yenye maana na ilinionyesha jinsi mtu aliyenipa ananielewa. Kuipokea kulinipa msisimko wakipekee hasa kwa kuwa kuendesha baisikeli ni kitu ninachokipenda na kina nisaidia kupumzika na kujisikia nikiwa huru. Baiskeli hiyo imekuwa zaidi ya zawadi kwangu kwa kuwa imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Ninaitumia kujiburudisha kufanya mazoezi na wakati mwingine kusafiri mahali ambapo ni mbali.

Napenda kuvaa nguo za kisasa kwa sababu zinaendana na mtindo wa maisha yangu na zinanifanya nijisikie ninafanana na wengine. Nachagua mavazi yenye muonekano wa sasa rangi ambazo zinavutia na michero au miundo ilio rahisi lakini yenye mvuto. Nguo za kisasa hunipa uhuru wa kuchanganya vipande tofauti ili kuunda mtindo unaonifaa na kunifanya nijiamini. Nguo hizo ninazipenda kwa sababu ni za kustarehesesha lakini bado pia ni nadhifu kama tishati na jinsi ambazo zimepangwa vizuri.

Ndiyo, ninapenda kuvaa saa kila siku kwa sababu inanipa mwonekano wakimasika na inaonyesha haiba yangu. Saa hiyo tu si kifas cha kuangalia muda, bali pia nisehemu ya mtindo wangu wa kila siku. Nikivaa saa nzuri, inanijulisha wakati huo huo na inanipa ujasiri na kuonekana nikiwa nadhifu na mwenye kujipanga.

Uzoefu wa kushangaza niliopata ni nilipokuwa nikitembelea mji wa zamani wa Alexandria nchini Misri. Nilipokuwa nikitembea kando ya mawe hayo ya Misri ya zamani nilihisi kama nilirudi nyuma kwa mamia ya miaka. Huku nikiona historia ambayo ina mchanganyiko na maisha ya kisasa. Nilipokua nikikaribia makaburi ya kifalme, upepo wa joto na harufu ya mchanga wa sahara zilichanganyika vizuri na sauti za wanyama na watu walikua wakipita karibu.

Ninashiriki katika jamii yangu kwanjia mbali mbali ambazo zinagusa maendeleo na mshikamano wa watu. Kwanza, ninapenda kujitolea pale ambapo inahitajika hasa katika shughuli za kijamii kama vile usafi wa mazingira, kuchangia misaada kwa wanahitaji na kusaidia katika hafla ya kijamii na kidini. Pia, ninajitahidi kuwa mshauri na msikilizaji mzuri kwa marafiki na majirani za angu.

Ninapohusu wasilisho, ninajihisi kama ni mchanganyiko na msisimuko na changamoto chanya. Kila mara ninapopata nafasi ya kuwasilisha mbele ya watu, ninahisi hofu kidogo mwanzoni, lakini hofu hiyo hunisaidia kwa makini na kujiandaa vizuri. Kadri ninavyoendelea kuzungumza, mimi huanza kujiamini zaidi, hasa ninapogundua kuwa watu wanaelewa na kufuatilia ambacho ninawasilisha.

Ninapenda mikutano ambayo inalengo wazi na yenye mchango wa maana kwa washiriki wote. Mikutano ilioutia moyo zaidi ni hile ambayo inahusisha majadiliano ya wazi ambapo kila mtu anapata nafasi ya kutoa mawazo yake na kusikiliza. Ninathamini sana mikutano ya kikundi kidogo kwa sababu inarahisisha mwasiliano na inajenga husiano mzuri na kusaidia kufanya maamuzi kwa haraka.

Kazi ya nyambani ninaichukia sana ni kusafisha nguo. Kwangu, kusafisha nguo inachukua muda mwingi na mara nyingi inachosha. Hasa wakati ambao kuna nguo nyingi au nguo zenye madoa magumu. Ingawa najua ni muhimu kudumisha usafi na mpangilio wa nguo. Mara nyingi hunikosesha raha na hunifanya nihisi kama muda wangu unapotea kwenye kitu ambacho hakina furaha.

Mimi huenda hospitali Mara tu ninapo hitaji kufanya uchunguzi ama kupata matibabu Badala ya kufika mara kwa mara bila sababu maalumu Kwa kawaida ni nahakikisha kufika hospitali kwa wakati unaofaa pale ni nahisi dalili zisizo za kawaida au kama ni muda wa uchunguzi wa kawaida kama upimaji wa afya ya mwili au kinga dhidi ya magonjwa.

Ndiyo, nina uzoefu wa kumfuga kuku, nilianza kufuga kwa sababu nilipenda kuwa na wanyama wadogo nyumbani na kuku walikuwa chaguo zuri kwa sababu ni rahisi kuwatunza na utoa faida ya chakula kama mayai na wakati mwingine ninaweza kuwachinja nipate nyama Kufuga kuku kunanifundisha uwajibikaji mkubwa kwani inahitaji kuhakikisha wanapata chakula chakutosha, maji safi na mahala sehemu mahala safi ya kukaa.

Wakati nina msongo wa mawazo, ninapenda kutumia mbinu tofauti za kupumzika na kuondoa msongo ili nibaki na akili safi na kuwa na tija. Kwanza, mara nyingi mimi kuchukua muda kidogo kupumzika na ninasikiliza muziki ambao ninapenda, ama pia naweza fanya mazoezi madogo kama kutembea na kuvuta pumzi kwa utulivu. Hii inanisaidia kupunguza haraka shinikizo la mawazo na kuleta utulivu wa akili.

Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni mukimo kwa sababu ni chakula chenye latha ya kipeke, kinga mwilini na huchanganya vya mpato mbalimbali vya afya. Ninapokula mukimo na penda jinsi vyazi, kunde, mahindi na maranyingi mboga za majani zinaunda mchanganyiko mzuri wa latha na unyenyevu kila kijiko huchanganya utamu, chum I, na harufu nzuri inayofanya kula kwa furaha kubwa.

Sherehe ninayopendezwa sana ni harusi kwa sababu ni tukio la furaha kubwa linalounganisha familia, marafiki na jamaa katika sherehe ya upendo na mshikamano. Napenda kuoana rangi, mapambo na mavazi mazuri yanayochangia mandhari ya kipekee huku kila mtu ya akishiriki kwa furaha na shangwe.

Ndio, ninapenda sana kuenda pwani kwa sababu ni mahali pazuri na palipojaa uhai. Kila ninapofika pwani, mimi huvutiwa na uzuri wa bahari, mawimbi yanayocheza cheza na upepo mwanana unaobeba harufu ya chumvi ya bahari. Mandhari hiyo hunipa utulivu wa kili na kunifanya nijisikie mwenye furaha sana.

Asubuhi hii niliamka saa moja na baada ya kunywa kiamsha kinywa nilienda mtoni ili kufurahia hewa safi na utulivu wa asubuhi nilitembea kando na mto nikisikiliza sauti ya maji yakitiririka Niliona wanyama wadogo na ndege wakiishi katika mazingira yao ya asili hali hii ambayo ilinifanya nijisikie mwenye amani ya kuanza siku yangu kwa mtazamo chanya.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano hasa kwa sababu niko kwenye mahusiano ya umbali mrefu, mawasiliano mawasiliano ya video hunisaidia kuona uso wa mwenzangu, hisia zake, na lugha ya mwili, jambo linalofanya mazungumzo yawe ya karibu zaidi kuliko meseji au simu za sauti pekee.

Ninajilinda thidi ya vitisho vya mtandao kwa kuwa mwangalifu sana na namna ni naviotumia mtandao ya kijami na majukua ya mtandaoni. Moja ya njia kuu na zotumia ni kuepuka kutoa maoni kwenye posti au kushiriki katika mijadala inayoweza kuleta mabishano au kuvutia watu wenye nia mbaya.

Ningependa kutembea bali kwa sababu ni mahali penye manthari ya kipekee, utamaduni na uzuri wa asili unaovutia. Ninavutiwa na fukwe zake zenye mchanga mweupe, bahari ya buluu safi, na jua linalochomoza kwa mwangaza mzuri, jambo ambalo linafanya nisikie amani na furaha.

Mfanya biashara mbora zaidi ninae mheshimu na mfanyi biashara ambaye ana mchanganyiko wa ujasiri wa mali, ubunifu na mshikamano wa kijamii. Kwa mfano, mtu huyu anajua jinsia kubaini furusa za kibiyashara kupanga kwa ustadi na kufanya maamuzi ya nyamantiki ambayo yanachangia ukuaji wa biashara yake bila kuathiri mteja au jamii.

Ushauri ambayo ningependa kumpa mtu mwingine ni kutoiga wengine na kuzingatia wewe mwenyewe kwanza. Ni muhimu kujua kuwa kila mtu anasafari yake ya kipekee, salanta zake na uwezo wake. Hivyo kulingainisha maisha yako na wengine au kuiga wengine ni kupunguza dhamani na kile unachoweza kufanikisha.

Ndiyo, mimi hutua sadaka au michango mara kwa mara, kwani ninjia muhimu ya kushirikiana na kusaidia wengine, na pia hainanifundisha kuwa na moyo wa ukarimu na shukrani. Ninapotoa michango, ninapenda kuhakikisha inasaidia wale wanahitaji, iwe ni wanaishi na kwa maskini, watoto wa shule, au mashirika ya jamii ya nayetua huduma muhimu.

Asubuhi ninapenda kula viazi vitamu kwa sababu nichakula chenye lishe nyingi kinanipa nguvu na kinafanya nijisike nimeshida nimeshiba kwa muda mreifu Napenda jinsi viazi vitamu vinakuwa laini na nichamu kidogo jambo ambalo linafanya nile kwa furaha kubwa kila asubuhi.

Mchana ninapenda kula wali kwa sababu ni chakula ambacho kinanipa nguvu, ni rahisi kuliwa na kutayarisha na kinachanganyika vizuri na vyakula mingi kama vile mboga, nyama au samaki. Ninapenda jinsi kila kijiko cha wali kinavyokuwa laini na ni kitamu kidogo na kinafanya chakula changu cha mchana kuwa chakuridhisha na chenye furaha ya kipekee.

Mimi huchunguza barua pepe mara mbili kwa siku, mara ya kwanza ni baada ya chakula cha mchana na mara ya pili ni jioni kabla ya kumaliza shughuli za siku njia hii inanisaidia kubaki na taarifa muhimu bila kuchashua au kuingiliwa na meseji mingi kwa kila wakati.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, ninatumia mchanganiko wa mawasiliano ya wazi, teknolojia, na mipangilio ya kina kwa kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na miradi ambayo inafanikishwa kwa usahihi. Kwanza, mimi hutumia mikutano ya video au simu kuzungumza na wenzangu mara kwa mara na kushiriki maendeleo na changamoto na malengo ya kila wiki.

Kila siku ninatumia matatu kama njia yangu ya usafiri kwa sababu kutumia matatu ni rahisi haraka na inafikia maeneo mbali mbali bila shida. Kupanda matatu kuna nisaidia kuwasiliana haraka kazini au kwenye shuguliza angu za kila siku bila kupoteza mudamu mwingi. Pia kutumia matatu ni bei nafuu kwa safari ndefu.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujiajiri kwa sababu ninapenda kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi kupanga ratiba yangu na kuunda njia ya mafanikio ya kibinafsi Ninavutiwa na wazo la kuwa na biashara au mradi wangu wenyewe ambapo ninaweza kutumia talanta zangu ubunifu na maarifa yangu kikamilifu bila kizuizi cha mfumo wa kawaida wa kazi.

Habari ninazosomea mtandaoni hupatikana zaidi kupitia X ambayo zamani ilikua inajiita Twitter na YouTube Kwa sababu majukua haya hunipa taarifa ya haraka, tofauti na zenye maelezo ya kina na habari za kuaminika kwenye X napenda kufuatilia akaunti za vyombo vya habari, waandishi wa habari na wachambuzi kwani hunisaidia kupata taarifa za papo kwa hapo na kuona mitazamo tofauti kuhusu tukio moja.

Ujuzi ninahitaji kuimarisha, ni usimamizi wa muda na kupanga kipau mbele kwa ufanisi zaidi. Ingawa tayari nina mpangilio mzuri wa kazi na majukumu yangu, napenda kujua mbinu bora na kuongeza tija. Ninapenda kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kila kazi inafanikishwa kwa wakati uliopangwa bila kusababisha kuchanganyikiwa au kuchasha akili.

Napenda sana wanyama wa familia ya mbwa. Kwanza kabisa, nawavutia kwa sababu ya uaminifu wao wa kipekee na mapenzi ya dhati wanayomuonyesha mbinadamu. Mbwa wana uwezo wa kuelewa hisia zako hata bila kusema, wakiona umechoka ama una huzuni, wanakuja karibu kama rafiki wa kweli.

Muziki ni naupenda kusikiliza mara mingi ni bongo flavor. Napenda sana aina hii ya muziki kwa sababu inagusa moja kwa moja kihisia na inelezea maisha halisi, mapenzi, changamoto, ndoto na matumaini. Nyimbo za bongo zinaujumbe mzito lakini pia zina ladha ya dansi ambayo unaweza kujiburudisha na kunifanya nitafakari wakati moja.

Ninapenda kusafiri nikitumbia GPS kuliko ramani za kawaida. Kwangu, GPS hunipa urahisi na uhakika zaidi na saa ninapokuwa naenda sehemu ambazo sifahamu. Napenda jinsi na vionionyesha muelekeo hatua kwa hatua, ikinionyesha kuhusu makosa ya njia na hata kupendekeza njia mbadala pale panapokuwa na msongamano wa magari.

Jambo la dini lililo muhimu sana kwangu ni jinsi inavyojenga tabia yangu. Dini hunisaidia kuwa mtu mwenye maadili mema kama uaminifu, uvimilivu, unyenyekevu na upendo kwa wengine. Kupitia mafundisho ya dini, ninajifunza kutofautisha lililo sahihi na ambalo silsahihi.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni kuanza na kuendelea na masomo yangu kusoma kumekua hatua kubwa kwangu kwa sababu na hisi ni kokaribu zaidi kutimiza ndoto zangu. Kila siku ninakojifunza jambojipya ninajenga msingi wa maisha bora ya badaye na taluma ni nahitamani.

Wakati wa siku ninayofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi. Asubuhi hunikuta nikiwa na akili tulivu, nguvu mpya na umakini wa hali ya juu. Ninapenda kuanza siku mapema kwa kupanga mambo yangu na kushugulikia kazi muhimu kabla ya vurugu ya siku kuanza. Katika muda huu, mawazo yangu huwa na uwazi zaidi, ninaeza kufanya maamuzi bora.

Ninapanga kazi zangu kwa kuweka mpangilio na vipaumbele wazi. Kila siku mimi huanza kwa kuorodhesha kazi ninayopaswa kufanya, kisha ninatenganisha kulingana na umuhimu wa muda ambao unahitajika. Kazi za muhimu na za haraka, mimi huzifanya kuanza hasa asubuhi wakati nina nguvu na umakini zaidi.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo chanya na moyo wazi, huwa ninasikiliza kwa makini bila kujitetea haraka kwa sababu ninaamini maoni mengi hubeba funzo maalumu na muhimu Ninachukua muda kutafakari, kuchuja yaliyo na ya kujenga na kuyatumia kuboresha tabia au utendaji wangu.

Mwezi ninaupenda zaidi ni mei kwasababu ni mwezi wangu wa kuzaliwa na pia tunasherekea siku ya mama. Hii inafanya mwezi huu uwe wa furaha na kumbukumbu maalumu kila mwaka. Kupata kusharekea siku yangu ya kuzaliwa kuna nipa hisia za kuwa maalumu huku siku ya mama ikinikumbusha dhamani ya familia na upenda wa dhati.

Kazini ninapokutana na udhaifu wangu. Mimi huanza kwa kujitambua na kukubali bila kujihukumu sana. Ninajitahidi kuelewa maeneo ninayohitajika kuboresha. Kisha ninajiwekea mpango wa kujifunza na kuimarisha ujuzi husika. Iwe ni kwa kuuliza ushauri, kufanya mazoezi zaidi, au kujifunza kupitia makosa hayo.

Ninaanda ripoti za kazi kwa ufundi na mpangilio wa makini. Kwanza mime hukusanya taarifa zote muhimu kutaka kwenye vianzo vya kuaminika. Kisha, ninafafanua malengo ya ripoti na alama kuzinazo hitajika. Bada yake, ninaanda kwa mpangilia wa kimantiki kwanzia utangulizi, maelezo ya kina na haditimisho na mapendekezo.

Katika kazi yangu, natamani kufika hatua ya mafanikio na udhabiti mkubwa kiasi cha kuweza kwa ajiri na kusaidia wengine. Lengo lango si tu kujijenga kibinafsi, bali pia kua chanzo cha ajira na matumaini kwa watu wengine. Nataka kufika kiwango cha utaalamu na uongozi ambacho kinaniruhusu kuanzisha na kusimamia kazi na taasisi ambayo nitakuwa nakutoa fursa kwa wengi.

Michezo ambayo ninapenda kutazama sana ni mpira wa mguu na voliboli. Mpira wa mguu hunivutia kwa sababu ya ushindani wake mbinu za kiufundi na mshikamano wa timu Kila mechi huwa na msisimko wake na hunitia hamasa ya kuona jinsi wachezaji wanapambana hadi dakika ya mwisho.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kuandika kazi ya shule kompyuta hunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri, kufanya utafiti mtandaoni na kuwasilisha kazi kwa mpangilio na ubora ambao unatakiwa Ninapeana jinsi kompyuta hunirahisishia kuhariri maandishi, kurekebisha makosa na kuongeza marejeo kwa urahisi.

Kuhusu shirika langu, ninapenda zaidi mazingatio yake kwa wafanyikazi na jinsi linavyohimiza ukuwaji binafsi na kitaaluma. Ninapenda kwamba linaweka mazingira yenye ushirikiano, kutoa msaada pale unapohitaji na kunipa nafasi ya kujifunza ujuzi mpya kila siku. Zaidi ya hayo, napenda maadili ya shirika hiyo na jinsi wanavyolenga kutoa huduma bora.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazo endana na uwezo wangu na mahitaji ya watu kwa mfano mimi hushiriki katika shuguli za kujitolea kama kusaidia watoto au familia masikini Mime pia hushiriki katika kampeni za usafi na elimu na kutoa ushauri na msaada kwa wale ambao wanahitaji.

Ninawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa uwazi, heshima na ushirikiano mzuri. Mimi hutumia njia mbalimbali kulingana na hali kama mazungumzo ya ana kwa ana kwa mambo ya haraka, simu au ujumbe kwa mawasiliano ya kila siku. Kuna mikutano pia ya kujadiliana kwa kina.

Napenda kununua zaidi nguo na chakula. Kwa upande wa nguo, napenda kuchagua mitindo ya kisasa, inayonifanya nijiskie nikiwa nadhifu na kuonyesha utu wangu. Kununua nguo hunipa furaha na kunaniruhusu kujibadilisha kulingana na hafla na hali tafauti. Kwa vyakula, napenda kununua vyakula tafauti ili nijaribu ladha mpya na kufurahia chakula ambacho ninakipenda.

Ninapendelea sana chakula chenye ladha ya nyama, napenda vyakula ambavyo vinaladha nzito, yenye mvuto na harufu nzuri ya nyama, kwa sababu unifanya nijisikie nimeshiba na nimeridhika zaidi. Ladha ya nyama hunipa hisia ya nguvu za faraja, hasa inapopikwa vizuri na kuchanganywa na viungo vinavyoongeza utamu wake wa kiasili.

Utotoni nilipena sanda kunywa ama kula uji. Uji ulikuwa chakula changu cha faraja na furaha hasa asubuhi ama jioni nakumbuka jinsi nilivyofurahia harufu yake inapochemka na ladha yake laini ambayo ilinipa nguvu na kunifanya nijisikie salama na nimejaliwa. Mara nyingi uji uliambatana na kumbukumbu za nyumbani kukaa na familia na hadi leo hunikumbusha utoto wangu.

Ningependa kufanya kupata mafunzo ya uongozi na usimamizi kazini. Mafunzo haya yangeni saidia kuelewa jinsi ya kupanga kazi, kushugulikia kampuni kwa ufanisi na kutatua matatizo kwa haraka na pia kuangeza ujuzi wangu wa kufanya maamuzi bora. Pia ningependa kujifunza ambinu ya kisasa ya teknolojia na usimamizi wa rasili mali.

Study muhimu sana kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, usimamizi wa muda na ustadi wa kushungulikia watu. Mawasiliano mazuri unisaidia kuelezea, maelekezo kwa uwazi, kuelewa mahitaji ya wateja na wafanyikazi wenzangu na kushirikiana kwa ufanisi. Usimamizi wa muda ni umuhimu ili kufanikisha majukumu yote kwa wakati ambao unafaa.

Kwa kawaida, mimi nakaa hadi saa tano siku, huu ni wakati ambao ninahakikisha kuwa nimemaliza majukumu yangu ya siku kama masomo na kazi ndogondogo. Kisha ninajitayarisha kupumzika. Kukaa hadi saa hio hunipa nafasi ya kutafakari siku yangu, kupanga kesho yake na kujituliza kabla ya kulala.

Ndiyo, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa. Ninavutiwa na mijadala ya kisiasa kwa sababu inanisaidia kuelewa jinsi mamuzi ya viongozi ya nayoathiri, jami, uchumi na maisha ya kila siku ya watu. Kupitia mazungumza ya siasa, ninajifunza mitazamo utafauti, kuchambua hoja na kuwa na ufahamu mpana wa ya nayoendelea ndani na nje ya nchi.

Hapana sijasoma magazeti mara kwa mara badale ya ke napendelea kupata habari mtandaoni kupitia tovuti programu za simu na mtandao ya kijami na ya niletea tarifa kwa haraka na changamoto za kila siku kupata habari kwa njia hii huniruhusu kwa na ufahamu wa mambo ya naendelea ndani na njia nchi bila kuchelewa.

Utaratibu wangu wa kahawa ni sehemu muhimu sana ya siku ya angu. Mara nyingi mimi huanza asubuhi kwa kikombe cha kahawa moto, hasa kabla ya kuwanza shuguli zangu za masamo au kazi. Kahawa hunisaidia kuamuka vizuri na kunipa umakini na kuniongeza nguvu ya kuwanza siku ya angu.

Somo nililopenda sana shuleni ni biolojia. Nilivutiwa sana na jinsi sayansi hii ilifafanua maisha, miundo ya viumbe na jinsi mwili wa binadamu na viumbe wengine unavyofanya kazi. Kila somo lilinipa nafasi ya kushangaza fahamu mchakato wa asili, mimea, wanyama na viumbe hai kwa jumla.

Rangi ni nayoipenda zaidi ni samawati. Napenda rangi hii kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, amani na uwazi wa mawazo. Mara nyingi naiona samawati angani. Asa kunapokuwa na anga safi au baharini na majini ambako hunikumbusha uzuri wa asili na upana wa dunia.

Ndio, nimewahi kusafiri kuenda pwani, na ni moja ya maeneo mazuri zaidi niliowahi kutembea. Nilivutiwa sana na upepo mwanana wa bahari, sauti ya mawimbi, na mandhari ya kuvutia ya mchanga meupe, na maji ya samawati. Kukaa pwani kulinipa utulivu wa kipekee, na kunisaidia kupumzika na kusahau msomba wa mawazo.

Napenda kutumia muda wa pamoja na familia yangu kwa kufanya shughuli ambazo zinatuleta karibu zaidi. Mara nyingi, mimi hufurahia kuzungumza na kushirikiana katika hadithi, chakula na pia kutazama filamu tukiwa kwa pamoja. Ninapenda kushiriki shughuli za nje kama vila matembezi au sherehe ndogondogo na familia pia.

Ninaenda maktabani mara nyingi kadri ya ninavyoweza, napenda kutumia muda mwingi huko kusoma, kufanya utafiti, na pia kupata vyanzo vya habari vinavyonisaidia katika masomo na kazi zangu. Kila mara ninapokuwa maktabani, ninapata nafasi ya kuzingatia mambo bila usumbufu, kupanga mawazo yangu na kujifunza kwa kina zaidi.